Changamoto ninazo kutana nazo kazini, ni kuwa muajiri wangu, hazingatii sheria za nchi, kulingana ama ikifika ni malipo ya ziada. Wakati unapofanya kazi, masaa ya ziada, unafaa kuwa, unalipwa pesa zaidi, kulingana na masaa uliyoongeza zaidi. Changamoto ingine ninayopatana nayo kazini ni kupata wafanyakazi wenzangu ambao hawazingatii sheria na kanuni za pale kazini Kwa hivyo wanafanya mambo yasiyostahili na mimi mwenyewe najipata katika hali ambayo si mzuri na waajiri Kwa kuwa watu wengine hawazingati sheria na cheo nilicho nacho Kwa hivyo mimi ndiye nakuwa mwajibikaji ama nawajibika kwa mwenye kazi.

Mwezi ninaoupenda sana ni mwezi wa kumi na mbili hujurikanao kama Disemba Kwa kuwa ule ndio mwezi ambao mambo mengi ambayo yamekua yakitendeka huo mwaka hua yanakamirika na pia ule mwezi ndio jamii, famiria na marafiki hukutana kwa mmoja na kufraia kwa vyakura ina tofauti tofauti na pia vinywaji tofauti tofauti. Uule mwezi ya wa disemba ni mwezi ya mbawa umejawa na wa furaha.

Nasherekea mafanikio ya timu yangu kwa kuwa kutangaza ule ushindi wa timu yangu kwenye mitandao ya kijamii ambayo najihusisha nayo. Pili nina sherekea mafanikio ya timu kwa kuhakikisha kuwa nimewafuata kwenye mitandao yote ya kijamii. Kwa kuwa nikiwafuata, ile njie inawasaidia pia kuwapa ubambe na pia inawasaidia kupata hela kwa njia zingine.